Ndiyo, mimi binafsi napenda kupanda milima. Mfano, milima sio mpaka we milima mkubwa kama milima wa kilimanjaro au milima wa meru. Hata huku kwetu, kuna baadhi ya sehemu kuna milima ambaye ukiwa tayari unapanda kwa ajili ya kufanya mazoezi, kuenda kutizama hali ya hewa ya huko, basitu.

Somo la bookkeeping. Somo la bookkeeping ni somo ambalo nilikuwa nalipenda sana shuleni. Lilikuwa linanifundisha namna ya kutunza pesa, namna ya kuhifadhi pesa, namna ya kufanya kuandaa taarifa ya mwisho wa mwezi na mwisho wa mwaka au mwisho wa wiki, taarifa ya fedha.

Hapana, siwezi kuwa naifahamu vizuri mifumo ya simu, labda kama nitaweza kuelekeza kwa sababu mimi sio mtaalamu, mambo ya simu au teknolojia ya simu. Kwa hiyo, nahofia kukupatia majibu ambayo sio sahihi. Hivyo labda niendele kutafuta kwa taalamu waweze kunilekeza mifumo ya simu sahihi ni ipi. Kisha nitakujibu.

Tuchukulie mfano kwamba mimi ndiyo nimekosea. Nitaomba msamaha kwa kiongozi wangu. Nitaomba, nitaandika barua ya kuomba msamaha pale ambapo nimekosea. Ili, waweze kunisamehe. Na ikitokea pia kuna mtu mwingine amekosea na mimi ndiyo bosi wake. Pia nitamwambia andike barua ya maelezo. Ili, tuweze katizama namna kuita kikao, waweze kusamehewa.

Mimi binafsi, napenda sanaa ya kuchora, kuchora watu, kuchora mimea, kuchora wanyama, kuchora nyumba, lakini sanaa hiyo ikiwa imepakwa na rangi tofauti tofauti, inapendeza zaidi. Kuchora magongo, kuchora mitungi, kuchora vitu mbali mbali, ambavyo unaeza kutumika pia kuviuza, kuuza au kupeana kwenye manyesho mbali mbali, watu wakavipenda wakavinunuwa.

Binafsi mchezaji bora wa kikapu ni salum iddi. Kwanza, anasifa ya kuwa mrefu. Hivo hata anapoenda kurusha mpira kwa kweli. Mpira unaenda unafunga goli moja kwa moja. Na mpenda kwa sababu ni shupavu na anacheza kwa uzuri. Lakini pia anakuwa ni mwenye kufunga mabao mengi eneo pelekea ushindi mkubwa katika timu yao.

Mimi binafsi siwezi kufahamu timu ya mpira wa kirugby wa Kimarekani. Kwa sababu mimi siishi Marekani. Labda, kama nitaenda kutafuta taarifa ili niweze kurudi na majibu sahihi hapo badaaye.

Mambo mapya ninapenda kujifunza kwa namna zifuatazo. Kwanza, kuingia mtandaoni na kutafta taarifa zile nazozihitaji. Nikiona haiwezekani, naingia katika mifumo mbalimbali ya kitaaluma kwa mfano kaya. Na i-bill ambazo zinatoa taarifa kwa wepesi. Hivo najifunza kwa wepesi na kuelewa mambo. Nikiona haitoshi kusafiri na kuhudhuria makongamano mbalimbali au warisha mbalimbali, ni sababu mojawapo ya kunifanya mimi kujifunza mambo mapya kila siku, na kunifanya kuwa na uwelewa mpana.

Mimi, nywele zangu zinapenda kukua haraka sana. Hivyo basi, kila baada ya siku kumi, lazima niende kwa kinyozi aninyoe vizuri. Ili zikae katika mpangilio mzuri na kupendeza. Hivyo tu.

Mimi binafsi napenda kutumia zana ya simu kwa ajili ya matumizi ya kila siku kuwasiliana na watu kupata taarifa mbalimbali, kupata fursa mbalimbali, za kiuchumi, za kisiasa, za kuhuduria makongamano, za kuhuduria makongamano.

Ninapokuwa nyumbani na nikawa na furaha, huwa nafanya mambo yafuatayo, huwa napenda kuimba, na kucheza mziki, mara nyingi napenda kusikiliza na kucheza mziki wa zuchu, diamond, rihana na beyonce. Watu wangu pendwa sana.

Ndiyo, mimi ninapenda kujifunza teknolojia mpya. Hasa teknolojia ya kutengeneza machapisho mbali mbali ya kutuma kwenye mitandao ya kijamii, mfano Instagram, Twitter, Facebook. Hivyo, napenda sana kujifunza teknolojia ya kuchapisha makala mbali mbali.

Mimi, kama mchechemuzi na mpenzi wa haki za watoto, ninapenda sana kucheza na watoto. Ninapenda sana kucheza na watoto hasa mchezo ya kukimbia ama kucheza rede. Ninapoona kundi la watoto wamekaa basi huwahamasisha wacheze ili kuzifanya akili zao kuwa nzuri na zenye kufikiria kwa haraka.

Kwa upande wangu, siku ya kuzaliwa, mimi huwa naisherehekea kwa kuenda kutoa sadaka msikitini au katika vituo vya watoto yatima. Ili, kuweza kuwasaidia wao pia kuwa na furaha. Wasijione kwamba wao ni wapweke. Hivo ndo namna navosherehekea siku ya kuzaliwa.

Changamoto kubwa nayokutana nayo kazini ni kutokuwa pata chakula, kutokupata mlo kamili, kutokupata mlo kamili. Asubuhi ni ngumu kupata chakula, mchana ni ngumu kupata chakula, labda ufungashe chakula. Na hata ukifungasha chakula, ambacho kimepikwa, hakuna sehemu ya kukipasha. Hivo mimi ninapata tabu sana. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Katika mazingira nayofanya kazi, hakuna watu wana wenye migahawa wanaouza vyakula. Hivyo ni ngumu sana kupata chakula labda kama unahitaji unapaswa kufungasha chakula chako.

Mimi binafsi napenda sana mchezo wa mpira, mpira wa miguu. Mpira wa miguu napenda sana kutizama wanaocheza. Mfano timu ya yanga na simba wakiwa wanacheza nafurahi sana. Na pale ambapo wanafunga goli wanapiga chenga mimi nafurahi sana. Na mda mwingi huwa napenda mechi hizo zifanyike jioni muda ambao tumetoka kazini. Ili niwe huru kabisa kutizama.

Somo la biolojia mimi nalipenda sana kwani ni somo ambalo linanifanya nafahamu vizuri kuhusu mwili wangu kuhusu afya yangu na namna ambayo ninajukumu kubwa la kuhakikisha nailinda afya yangu. Hasa afya ya uzazi, kuhakikisha nailinda na magonjwa ya maambukizi kama yutiai, kuzuia vitu vibaya kuingia sehemu za uke ilikuni athiri mifumo ya uzazi.

Ndiyo, Mimi ninatumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ambayo ninaitumia sana ni mtandao wa Instagram. Ambao kwa siku lazima nitumie dakika kumi tano mpaka ishirini au thelathini kutizama nini kinachojiri. Kisha mtandao wa LinkedIn ni mtandao pia unaonipendeza sana na upenda mno.

Kwa sasa nimekuwa ni mtu ambaye natumia wifi kwa sababu data ya simu imekua ni changamoto mno kifurushi kinakua kinaisha haraka na mimi sina pesa za kununua kifurushi kingine. Hivo, wifi naenda kwa majirani wana wifi natumia kisha narudi nyumbani.

Hapana, mimi siishi mahala nilipozaliwa. Niko nje kidogo ya mji. Nimepanga nyumba. Nimepanga chumba kimoja, ambacho naishi peke yangu. Sehemu ninayokaa, pana umbali kidogo na nilipozaliwa kwa muda wa saa moja kusafiri kwa gari. Na nigharama kubwa sana, kuenda kila siku na kurudi.

Mimi ninapenda mchezo wa olimpiki wa kukimbia, mashindano ya kukimbia. Nimewahi kushiriki mashindano ya kukimbia, mita mia moja. Ambayo kwa kweli mimi nilikuwa mshindi wa tatu na wenzangu walinishinda wakapata tuzo mbalimbali. Walipewa fedha kiasi cha shilingi milioni moja ya kitanzania, na kompyuta.

Ndiyo. Huwa nafuata matokeo ya kimataifa. Nayafuatilia kupitia vyombo vya habari, kujua nini kinachoendelea, mfano swala nzima la ugomvi wa Ukraine na Russia nafuatilia kufahamu kwa nini wanagombana, changamoto za Trump kufunga mashirika ya kimataifa pia nafuatilia.

Mimi sipendi kabisa kuogelea, kuogelea naogopa mno. Iwe kwenye maji mafupi, maji mengi, iwe mtoni, iwe ziwani, iwe baharini. Mimi naogopa kuogelea na sipendi kabisa. Nimewahi kuona watu ambao wameogelea na kuzama. Hivo imenipelekea kupoteza maisha. Ilinifanya mimi niwe muoga sana na maji.

Nimewai kujaribu kula chura. Kwani ni chakula kigeni ambacho sio katika tamaduni zetu za kitanzania. Chakula hiki kilinitesa sana. Kili nifanya niishi kwa mawazo mno. Nilipata taabu mno na hata hivyo sikupenda ladha ya chura hiko sikuipenda kabisa.

Kuweka afya vizuri, kuanza na desturi ya kuzingatia chakula, nakula chakula ambacho, kwa kweli ni chakula chenye afya, chakula ambacho hakija cha asili, cha kuchemsha, nazingatia mafuta ambayo ni ya asili. Lakini pia, nazingatia suala zima la kufanya mazoezi. Kila nikiamka asubuhi, nafanya mazoezi, nakimbia, naruka kamba, ili kuifanya afya yangu kuwa salama. Kuikinga na maradhi. Lakini pia nazingatia suala zima la chakula mfano mboga mboga za majani ili kuniongezea afya ya kuona macho vizuri.

Wafanya kazi wapya ninawakaribisha vizuri sana. Pale ambapo tayari uongozi wangu umenitaarifu kwamba kuna wafanyakazi wapya wana kuja kuwasili kazi ni kuanza kazi. Basi huwa naandaa mazingira ya ofisi vizuri. Najitahidi kabisa, watakapokuja waweze kufurahia naandaa chai, ili wapate kunywa. Naandaa sehemu ambayo tutawapokelea na kuwapa mafunzo mafupi kwa ajili ya wao kupata uzoefu wa eneo letu. Na kufanyia kazi.

Mimi ninapenda sana kula maini ambayo imeungwa vizuri tunaita maini roast. Kaangwa vizuri sana imeungwa vizuri na chapati. Napenda sana. Nikiwa napika najisikia vizuri mno na nafurahi sana. Hasa muda wa asubuhi na jioni wakati wa kulala.

Hili swali la mfereji gani wa TV unaofuata? Sijalielewa mfereji gani wa TV unaofuata? Labda ni channeli gani ya TV unayofuata? Nafikiri channeli ninayopenda sana kuifuatilia ni channeli ya TBC kwa sababu ni ambayo ni channeli ya Tanzania kwa sababu inatoa taarifa za uhakika na za sirikali. Na fahamu kiundani matatizo au matatizo ya wanchi ama vitu mbovu serikali inafanya kwa ajili ya kuendeleza taifa.

Napenda sana kukaa na kufanya vikao vya familia, kwa ajili ya kusaidia, kuondoa changamoto mbalimbali, hasa kwa watoto. Unapokaa na familia, unafahamu kwamba watoto wanahitaji nini, kitu gani wanapaswa kupata na kitu gani ambacho hawapaswi kupata. Hivyo mimi napenda sana kukaa na familia yangu.

Mimi binafsi napenda kutembelea nchi ya Uturuki. Nchi ya Uturuki ni nchi ya mbayo imezungukwa na wageni mbali mbali na wawekezaji mbali mbali katika viwanda. Ni nchi ambayo watu wanapata sana kazi. Kazi zinapatikana kwa wepesi. Kwa sisi ambayo tunaishi bila kazi na kufanya, tuna kipato kizuri. Hiyo ni sehemu zuri sana ya kwenda kutembea. Hivyo basi ni sehemu ambayo ninathamini, ni sehemu ambayo nikipata nauli nitalazimika kwenda, sio kutembea tu kuishi kabisa, kwani naamini nikienda huko nitabadilisha maisha yangu.

Wiki ya kazi, naipanga ifuatavyo, ninaandaa ratiba, ratiba inayoniambia kuanzia jumatatu mpaka ijumaa nitafanya nini. Ninaandaa pesa ya nauli, ya kuenda kazini, na pesa ya chakula ambayo nitatumia nikiwa kazini.

Natumia sana hii programu ya ya Adobe Acrobat kwa ajili ya kutengeneza posters mbali mbali za kutuma kwenye mitandao ya kijamii. Ili iweze kunisaidia kufanya ukurasa wangu wa mitandao ya kijamii uwe mzuri.

Ninachukia sana kuosha vyombo. Kama nyumba ina watu wengi, alafu kila mtu anatumia chombo, yaani ninachukia. Ninachukia sana kwa sababu, ninapoteza muda. Alafu kama watu sio wastaarabu unakuta unaosha vyombo wanachafua mimi sipendi.

Mabadiliko ninayashambulia vipi kazini kwa mfano kuna mabadiliko ya hali ya hewa yamekuja ghafla labda mvua inanyesha ghafla. Alafu na mimi niko mbali na nyumbani. Ninafanyaje mpaka nifike nikuwa katika hali ya kazini. Ninaikubaliana na hali yenyewe ya tukio. Sijipi msongo wa mawazo kwa mba itakuwaje nitafikaje nyumbani kutoka na hii hali ya mabadiliko hapa kazini. Na ichukulia kawaida kama ni mvua ikimaliza kunyesha na inanyesha inyeshe inamaliza mimi naondoka naenda nyumbani.

Mimi ninapenda zaidi kununua nguo za kuvaa. Hasa, nusu kanzu na suruali. Kwa sababu zinanipendeza sana. Lakini pia kuvaa na mtandio kichwani kwa ajili ya kufunika kichwa changu. Hivyo ndio vitu ninavyo vipenda sana.

Mambo ambayo mimi ninafanya mara kwa mara ninapoamka asubuhi. Cha kwanza ninapomka asubuhi lazima nipige mswaki, nioge, kisha nishike udhu, ni swali. Nikisha maliza kuswali, nasoma vitabu ndani ya nusu saa, nikimaliza, nakunywa chai naanda chai mwenyewe na napika. Kitafuno kinakua tayari kipo, nakunywa, kama nisikonzi au kitumbua nakunywa. Kisha baada ya hapo na pasi nguo zangu, nikimaliza kupasi, na vaa vizuri, namwita dereva boda boda, kisha tunaondoka tunaelekea kazini.

Mtu wa kwanza alinifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa shule ya msingi. Ambaye alinifundisha kusoma. Kwa sababu tumefika shuleni tukiwa tuna miaka mitano sita hatujui kusoma na kuandika. Lakini mwalimu anakufundisha kusoma na kuandika, na mtu unajua kusoma na kuandika, mpaka unakuwa mtu mzima, unakuwa vizuri. Kukwa hiyo ndio mtu muhimu sana. Alinifundisha kitu ucha muhimu pia kwenye maisha yangu.

Sijailea kuhusu muda wa mwisho, lakini nafikiria ni muda wa mwisho katika kufanya kazi fulani, labda kazini, na umaliza vipi ulemuda. Nahakisha kia nichokipanga siku hiyo ni mekimaliza kwa wakati mwafaka. Ili napondoka nyumbani, nakua mawazo yote yako nyumbani. Sio nakua niko na waza kazini, kazi hiisi, jiaifanya, kazi hii sjiaifanya, hapana.

Mimi binafsi, siku za weekend, nazitumia kwa ajili ya kupumzika nyumbani na kueka mazingira mazuri nyumbani. Siku za weekend, huwa nazitumia kwa ajili ya kupika chakula kizuri. Kuanzia asubuhi mchana na jioni. Lakini pia, mwenza wangu wa maisha, apate kufurahia. Chakula kizuri, he he, namna hiyo.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi ninayatumia kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula. Nipate kula, na kuweza kuweka mwili wangu vizuri. Kuweka nguvu vizuri za kuendelea kufanya kazi. Lakini pia, huwa najitahidi kuhakikisha kwamba. Zile simu zote ambazo zimenipigia, ujumbe wote ambao amenitumia, nahakikisha, ninajibu kwa wakati, ili kutatua changamoto mbali mbali, ambazo zinaeza kuwa zimewafikia.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia ni mafunzo ya kukusanya takwimu za watu, taarifa za watu na makaazi wanayoishi. Ni mafunzo ambayo yamenisaidia nakuwa napata kipato cha kila siku. Hasa pale makampuni mbali mbali yanapokuja kwa ajili ya kutaka vijana wa kufanya kazi hizo za kukusanya taarifa katika mkaya za watu, mashuleni, katika taasisi za afya.

Njia ya usafiri ninayotumia ni njia ya bodaboda kwa maana nyingine pikipiki. Kwani ndio rahisi sana katika mazingira ambayo ninaishi. N irahisi kwa gharama. Gharama zake ni nafuu sana lakini pia ni rahisi. Hazipotezi muda unakuwa una uwezo wa kuenda sehemu moja kuenda nyingine kwa muda wa haraka kwa muda mfupi.

Mimi binafsi napenda kuandika kwa kompyuta. Kwa sababu pia nina uzoefu mkubwa sana wa kuandika kwa kompyuta. Nimepata mafunzo mengi sana. Nimekuwa nikifanya mazoezi ya mara kwa mara. Kwa hiyo kazi zangu zote mimi huwa natumia kompyuta. Na ninakuwa niko rahisi sana kufanya mambo yangu.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

Ndio mimi ninapenda kula samaki. Napenda kula samaki ya ina ya sangara na sato ambao wanatoka katika ziwa Victoria ambalo lipo mwanza. Samaki hawa ni watam sana na wanasaidia sana katika vitamini na afya ya akili.

Mimi ninapenda zaidi nyama ya kuchoma. Inanipendeza sana. Na ninajisikia mzuri sana pale ninapukula nyama hiyo. Hasa katika muda wa mchana nikila nyama hio na chips na soda ya pepsi ninafurahi sana.

Timu yoyote ile inayoshinda, mimi huwa natoa zawadi ya shilingi laki moja kwa ajilia ya kuwanunulia soda, wapate kunywa na wafurahie, lakini pia na changia swala zima la usafiri kuwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Hii yote ni kusherehekea ushindi wao.

Mazoezi ya mwili ninafanya kila siku. Kwa siku nafanya marambili. Asubuhi, kabla yakwenda kazini na jioni baada yakutoka kazini. Ninakuwa ni mtu ambaye ninapenda zaidi kufanya mazoezi kwa ajili ya kuilinda afya yangu.

Mimi ninapenda zaidi kitabu cha njia kumi za kubadilisha maisha yako ambacho kinaelezea namna ambavyo unaweza mkafanya shughuli mbali mbali za kibiashara zikakuingizia kipato. Kitabu hicho kimetungwa na Joel na Nauka ambao ni mwandishi wa vitabu visivyopungua hamsini hapa nchini Tanzania. Lakini pia kwa sasa ni waziri wa vijana nchi ya Tanzania.

Mimi napendelea zaidi mihogo na mbaazi, ambayo inapikwa kienyeji, inawekewa na karanga. Huwa ninafurahi sana kula kuchakula cha ina hii. Ninafurahi mno.

Kitendo cha kusaidia watoto ya tima, ni kitendo cha wema ambacho nime kifanya na najivunia kukifanya. Kwani kinafanya watoto wanakua na furaha, wanaishi vizuri, wanakua wanapata matumaini kwamba kuna watu wanao wajali.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ambalo ninalikumbuka ni tukio la kujifungua mtoto. Kwa sababu nilikuwa tayari nasumbuka sana na swala zima la uzazi. Hivyo Mungu akanijalia, nikajifungua mtoto wa kiume katika hali nzuri ya upendo nashukuru sana.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea kufundisha wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha tatu kazi hiyo niliipenda sana lakini ilikuwa haina masilahi kwa sababu ukijitolea kwa muda wa mwaka mzima bila kupata kipato bila kulipwa mshahara utaishije?

Hapana, mimi binafsi sipendi kukula popcorn, sizipendi tu, lakini huwa nanulia watoto wangu kwa sababu wao ni watoto wanapenda kula vitu kama hivyo. Mimi sio mpenzi wa kukula popcorn kabisa, na wala sipendi hata kuziona, ni vile tu watoto wanazihitaji.

Maoni huwa ni nayapokea kupitia sanduku la maoni la sanduku la maoni ambalo lipo katika ofisi. Kila mtu anakuwa anafahamu kwamba sanduku ukiwa na changamoto jambo lolote lile unataka kutoa mawazo yako. Au kumshauri kiongozi au we mwenye unatakiwa tu akushauri tabia yako. Basi, ni kupitia sanduku la maoni. Kisha nafahamu nini kina cho endelea na kinahitaji nini kutatuliwa.

Mimi ni mtu wa kuwahi, ni mtu ambao ninapenda kwenda na muda. Ukiniambia tukutane saa moja kamili, mimi nitafika mapema sana, utanikuta nimeshafika nasubiri muda huo. Na nachukia sana mtu ambaye ni mchelewaji katika mambo ambayo mmekubaliana mkutane katika muda husika.

Ndiyo. Ninapenda kutembea kwa mguu. Kwa sababu inasaidia pia mtu afya inaimarika vizuri. Ninapenda sana kutembea kwa mguu. Sio sana, muda wote unapanda bajaji au baisikeli. Ni mwanzo wa magonjwa hasa ya miguu au magoti.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii ni mradi mkubwa tunahitaji kufanya kazi kwa bidii ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data, ni kazi niliyozoea, lakini sasa kuna vipengele vipia vya kujifunza, tunakutana leo jioni, tunapanga hatua ya kwanza, kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine, mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbuliwe kimya tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Leo, lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unaitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembelea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji. Nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Nitaweza kutembelea kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema na dhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivyo wiki nzima. Nitengeneze tabia mzuri.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

Nina njaa sana. Jee, nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni. Au nipike pilau lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi sana. Chapati na mchuzi wa mboga. Nina viuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi ninataji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeka kidogo. Au nimezembea kidogo.

Sakinisha nafikiri ni yakinisha.

Kofia.